Je, napenda kupika. Ndiyo, napenda kupika. Kupika hunifanya nijisikie huru na kuunda kitu chenye ladha nzuri. Kinacho wafurahisha wengine, pia hunisaidia kujifunza uvumbuzi na kutumia rasilimali zangu kwanjia bora. Kupika kwangu ni zaidi ya kutengeneza chakula tu ni fursa ya kuunda na kujaribu vitu vipya. Napenda kuchanganya viungo tofauti kuona jinsi ladha zinazo patania na kujaribu mapishi mapya. Hii hunifanya nijisikie kuwa mbunifu na mwenye kuthibiti mchakato mzima, kutoka maandalizi hadi chakula kiwe tayari kuliwa. Zaidi ya hayo, kupika hunisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo, hasa bada ya siku ndefu ya kazi au mazoezi. Ni pia njia ya kujikirikisha na familia au marafiki. Kwa kua chakula kitamu huleta furaha na mazungumzo mazuri mezani. Kifupi, napenda kupika kwa sababu hunijenga ubunifu, utulivu na furaha kushirikiana na wengine.

Hali ya hewa ni baridi. Mawingu imeja na kuna mvua kidogo. Kwa sababu ya hali ya hewa hii, nimevaa koti na nguo nyingi kukinga baridi na mvua. Mwingine anapenda hali ya hewa, lakini mimi sipendi hali hii ya hewa. Katika hali ya baridi na mvua, mtu anaweza kufanya mambo ya ndani kama kusoma, kutazama filamu na kunywa chai kahawa ya moto ikiwa una.

Nafuata matukio ya kimataifa? Ndio, naweza kufuata matukio ya kitaifa. Napenda kujua kinacho endelea nchini kama michezo, masuala ya kisiasa, maendeleo ya jamii, na matukio makubwa ya kitamaduni. Hii yanisaidia kuwa na habari sahihi kujua fursa mbali mbali na kuweza kushiriki mazungumzo na wengine kwa uelewa mzuri.

Nasherehekea mwaka mpya vipi? Kila mwaka mpya napenda kusherehekea kwa njia kupumzika na familia. Tunakaa pamoja, kula chakula kizuri, kuzungumza kuhusu mwaka uliopita na malengo ya mwaka ujao. Wakati mwingine pia napenda kushiriki na marafiki wa kucheza michezo, kusikiliza muziki au kusherehekea kwa sherehe ndogo. Hii inanifanya nijisikie furaha kuanza mwaka mpya kwa moyo mzuri.

Ninapenda mikutano ya aina gani? Ninapenda mikutano wa aina ya elimu na maendeleo. Kama vile warsha, semina, au mikutano ya timu. Mikutano hii insaidia kujifunza mambo mapya, kubadilishana, mawazo na wengine, na kupanga malengo ya ufanisi. Pia, napenda mikutano ya michezo au timu yangu, kwani inanisaidia kuboresha mawasiliano na kufanya kila mtu awe na jukumu lake wazi.

Zawadi gani nzuri nimewahi kupokea? Zawadi nzuri niliowahi pokea ni kitabu cha michezo. Nilifurahia sana kwa sababu kilionesha kwamba mtu alitia moyo kunifikiria na alinipa kitu ambacho nilichopenda kweli. Nilijisikia furaha na mshangao wakati nilipokipokea na hiyo ilifanya nihisi kuthaminiwa na kuhusiana zaidi na mtu aliyenipa zawadi hiyo.

Mchezo gani ningependa kujaribu? Mchezo napenda kujariu ni basketball. Ningependa kujaribu ni kwa sababu ni wa kushirikisha, nahitaji kasi, sahihi na mshikamano wa timu. Ningependa kujaribu mchezo huu ili kuongeza ujuzi wangu wa michezo, tofauti na pia kufurahia changamoto na furaha za kucheza na wenzangu. Kucheza mchezo mpya kunanisaidia pia kuboresha mwili kuongeza stamina yangu.

Nasherehekea sikukuu vipi? Napenda kusherehekea kwa njia ya furaha na kusherehekea na familia au marafiki. Kwa mfano, tunakula chakula kizuri, kucheka, kuzungumza, kuhusu matukio ya mwaka uliopita na kupanga malengo ya mwaka mpya. Wakati mwingine pia napenda kusherehekea kwa michezo midogo au muziki ili sherehe iwe ya kipekee. Sherehe zinanifanya nijihisi furaha na kushirikiana na wengine.

Ninapata habari wapi? Napata habari kutoka vyanzo mbali mbali. Kimsingi napenda kutumia televisheni redio magazeti na mitandao ya kijamii kama twitter au YouTube. Pia napata habari kupitia marafiki, familia na mashirika ya habari yanayo toa taarifa za haraka na za ukweli. Kupata habari kunanisaidia kua na ufahamu wa kinacho endelea nchini na duniani. Kufanya maamuzi sahihi na kushirikisha mazungumzo wengine kwa kuelewa.

Je, napenda kutembea misituni. Ndiyo, napenda kutembea misituni kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika, kufurahia hewa safi na kuungana na asili. Napenda kuona miti, maua na wanyama wadogo wakati nikitembea na mara nyingi kunanipa amani na ndani na furaha. Kutembea misituni pia kunanisaidia mwili wangu kuwa na afya nzuri na kunifanya nijisikie mwenye nguvu.

Natumia programu zipi mara nyingi. Mara nyingi natumia programu inayo saidia maisha yangu ya kila siku. Kwa mfano, natumia WhatsApp, Telegram, kuwasiliana na marafiki na familia. Natumia YouTube kuangalia video za elimu na burudani. Na pia natumia Google Maps kusoga, sehemu mpya. Pia natumia programu za mazoezi na afya ili kufuatilia mazoezi yangu na lishe. Kwa hivyo, programu hizi zote ni muhimu kwangu kwa sababu huwa zinaraisisha kazi zangu na kunifanya niongeze ujuzi wangu.

Naandaa ripoti za kazi vipi? Mimi naandaa ripoti za kazi kwa kuanza kusanya taarifa zote muhimu kuhusu kazi iliofanywa. Kisha, naipanga kwa mipangilio inayo eleweka, kama utangulizi, shughuli zinazo fanywa, matokeo, changamoto na mapendekezo. Baada ya hapo, naandika kwa maneno wazi na mafupi. Nahakikisha kila kitu kipo kwa mpangilio mzuri. Mwisho, naridisha kwa usahihi ripoti kabla ya kuwakilisha ili kuhakisha ni sahihi na ya kitaalamu.

Ninapenda kufanya nini na familia yangu. Ninapenda kutumia muda na familia yangu kufanya shughuli zinatuunganisha. Kwa mfano, tunapika pamoja, kula chakula cha jioni, kuzungumza kuhusu mambo ya kila siku, au kutazama filamu. Wakati mwengine, hutembea pamoja, au kucheza michezo ya nyumbani. Shughuli hizi zinatufanya tufurahie muda pamoja, tukiimarisha uhusiano wetu.

Ninawekaje malengo ya kila mwezi kazini. Kila mwezi, napanga malengo kazini kwa kuanza kutambua kazi na majukumu muhimu zaidi. Kisha, naweka malengo yanyoaweza kupimika na kufanikishwa ndani ya mwezi huo. Baada ya hapo, ninaandika mpango wa hatua kwa hatua kwa jinsi ya kufanikisha. Nikiwa na vipaumbele kwa kila wiki. Mwisho, nafuata maendeleo yangu mara kwa mara ili kuhakikisha malengo yangu yanafanikiwa na kwa wakati wa ufanisi.

Inafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Kati nikiwa na msongo wa akili kazini, inafanya maneno yanayosaidia kupunguza stress na kurudisha utulivu. Kwa mfano, napumzika kwa kusikiliza muziki au kufanya mazoezi madogo kama kutembea au kufanya yoga. Wakati mwingine, napenda kuzunguka na rafiki au familia ili kupata ushauri na faraja. Pia, mara nyingine napanga tena kazi zangu ili zizizidiwe na nikateke. Hii inanisaidia kurudisha akili yangu kwenye hali nzuri, na kuendelea kufanisi.

Ninafanya nini usiku kabla ya kulala? Kila usiku kabla ya kulala, mimi hufanya mambo madogo yanayonisaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwa mfano kusoma au kusikiliza muziki wa utulibu kuangalia mambo muhimu ya kesho na mara nyingine napiga mawasiliano na familia au marafiki. Pia, mara nyingine nashauri au kupanga ratiba ya shughuli za kesho. Hii inanisaidia kuondua mawazo ya kulala vizuri, ili kuamka nikiwa na nguvu siku inayofuata.

Je, napenda kuimba. Ndiyo, napenda kuimba ingawa si mtaalum. Kuimba, mara kwa mara, kwa burudani, au wakati mapumziko. Hasa nasikiliza muziki ninaopenda kuimba hunisaidia kujifurahisha kupunguza msongo wa mawazo na kujielekeza kihisia. Hata kama si kwa hadhara, kuimba hunipa furaha na amani.

Aina za filamu ninazozipenda, napenda aina mbali mbali za filamu kulinga na mood yangu. Kwa mfano, napenda filamu za vichekesho ili kujifurahisha filamu za kusisimua ama kimombo action ili kufurahisha hadithi za msisimiko na filamu za kihisia au za kifamilia, ambazo nafahamisha au kunigusa kihisia. Wakati mwingine pia napenda filamu na nyenzo za kihistoria au elimu. Kwa hivyo, aina ya filamu ninazopenda hubadilika kulingana kile ninachotaka kufurahisha au kujifunza.

Ningependa kurudi ujana? Ndiyo, ningependa kurudi ujana wangu kwa sababu ungekuwa fursa ya kufanya mambo kwa uangalifu zaidi, kujifunza zaidi, na kufurahia muda wangu zaidi. Pia, ngetumia nafasi hiyo kuboresha tabia zangu na kufanya zaidi maamuzi bora zaidi.